Hilo ni swali zuri sana, nikitafakari, ningesema ni mama yangu, hakunifundisha kwa maneno makubwa, bali kwa matendo ya kila siku, namkumbuka alipoamka mapema, hata siku ngumu, bado akitabasamu na kufanya alichoweza, kutoka kwake nilijifunza kuwa uvumilivu na heshima vina nguvu kuliko makelele.

Kwa kweli napenda vyote lakini skia moyoni kuongea kunafuta zaidi kuna kitu cha pekee unapesema wazo kwa sauti. Ukaskia sauti yako ikitetemeka kidogo au kikapata nguvu ghafla ni kama mazungumzo yanayonipeleka mbali sasa nikiona mtu mwingine nasikiliza kwa makini kuandika ni tulivu lakini kuongea ni hai.

Leo ninalo wazo rahisi lakini lenye uzito. Nafikiri ni siku zuri ya kujipa nafasi kidogo, kupunguza haraka ya mambo hata kama ni ya kufumzi cha chetu. Wakati mwingine hatuhitaji kufanya makubwa, tunahitaji tu kuwa present kusikiliza mioyo yetu na kushukuru kwamba ambalo tuna nafasi ya kujaribu tena.

Mimi napendelea mwanga wa kati sio giza kabisa wala mwangaza mkali unaokuchosha macho mwanga wa kati unanipa utulivu unaweza kusoma kufanya kali au hata kutafakari bila kuumia macho au kupoteza focus kwa kweli ni kama hali ya usawa ambayo inafanya kila kitu kwa rahisi kidogo.